Ndoto yanku kubwa, kwanza kabisa, nikianza kukwambia ndoto yanku kubwa manake nilipokuwa mdogo mpaka sasa hivi. Kwa wakati nilipo mdogo nilikuwa na ndoto nyingi sana. Sio kwa wakati mmoja ilikuwa inakuwa ndoto hii, baada ya muda ile ndoto inatoka, nakuwa natamani kitu kingine, nikifika hatua fulani ya kimasomo, natamani kitu kingine, nikimuona mtu flani amekaa hivi, natamani kitu kingine. Kwa hiyo nilikuwa na doto, za aina, tofauti, tofauti Sasa, nilivokuwa kwanza mdogo kabisa nilikuwanga napenda kuwa mwanasheria mtu akiniuza unataka kuwa nani unataka kuwa mwanasheria ndipo wanasema mwanasheria wetu huyu anafatisha sheria, anataka hivi na hivi Nilikuwanga napendanga kuwa mwanasheria Lakini sasa, nilivoenda kidato cha kwanza Mimi kwanza masomo mengine ilikuwa nafaula Lakini maths hakuwa falua kaida sana Somo la hisabati kwa wakati huo Naiongelea sasa hivi kuna kitu Nataka kuongelelea mbeleni ninaposema hisabati Sikuwanga mzuri sana katika somo la hisabati katika shule ya msingi ni masomo mengine lenyewe lilikuwa tu kikubwa nipate Hata ile alama nusu ili niweze kufaulu Kwa hivyo nilivoingia kidato cha kwanza ndo maana sikuwanga na ndoto ya kuwa mwandisi, kuwa daktari Nilijua ni vitu vinavohitaji hisabati na mimi hisabati nilijiona kama Sipo vizuri Kwa sasa nilivoingia kidato cha kwanza, bado mazingira nasema mwanasheria, mwanasheria kama inakuja inatoka. Nilivoingia sasa kidato cha pili, ndo rasmi nikabadisha ndoto. Kutoka kuwa kupenda wanasheria sasa mimi nataka kuwa muhasibu. Na kipindi iko nasema hivo kuja kuangalia. Mbona kama hesabu sasa hivi nielewa. Nilivoingia kidato cha kwanza nikuwa matokeo ya hesabu yalikuwa tu kawaida. Sio mabaya, kwamba hawezi kuendelea hatua ya mbele. Lakini pia sio yale mazuri kabisa waseme huyu Kafaulu sana katika somo la hebavu Kwa hivo nilipoingia kidato cha pili Nikaanza kufaulu si kufaulu katika alama kubwa sana Lakini kulikua kuna utofauti Nilipoanza kupata huo ufaulu nikasema ndo ndoto ya kuwa muhasibu Nikasema mimi nataka kuwa muhasibu Math hesabati naijua nataka kuwa muhasibu hiyo ndoto yangu ya pili Nataka kuwa muhasibu kidato cha tatu kikapita bado nataka kuwa muhasibu kidato cha nne sasa nikawa na shule yetu Kwanza ina masomo ya science na mengine Kwa hivyo mimi nikasemanga mimi ni science Sasa science nikasema Accountant mbona kwenye science haipo Accountant ipo kwenye biashara sasa science nikasema sasa mimi hesabati yangu nitaisomea Nikasema kula mtu akaniambia hesabati hilo somo kwenye watu wahasibu hawasomi sana kama watu wanaosomea mambo ya uwandisi, mambo ya daktari Yaani ni mambo ya science kwenda kidato cha tano nikasema kumbe niendelee na hii hesabu kwa sababu huku nafanya vizuri nauweza kufaulu Nikasema basi na hii si ndoto yangu itakuwa ni nini ni uwandisi Kwa sababu si ndo hesabu inatumika sana na masomo mengine ya science Kwa hivyo mimi nilivoingia kidato cha nne pale katika nikasema mimi nitakuwa mwandisi Lakini bado nikawa sina uhakika vizuri Kwa hiyo ilikuwa tunachagua shule mnazotaka kwenda Mimi nikachagua sehemu inayoitwa PCM Physics, Chemistry, and Mathematics Hasaa, niliambiwa kama unataka kuwa mwandisi unabidi usomee hiyo PCM Nikasema sawa, nikajaza PCM Lakini sikuitilia manani moyoni mwangu kote Kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kujaza PCM Kwanzia namba moja mpaka namba tano Lakini mimi nikasema hapana Nikajaza tu namba moja hizi zingine zote nikajaza masomo ambayo nitakayoenda kusoma nikajaza biashara nilijaza, ya sanaa, nilijaza, nikawa nimejaza hivo. Mungu akanipangia PCM, ile niliyojaza kwanza ile nyingine zote sikupangiwa. Kwa sasa mimi nilivochaguliwa kusomia PCM, nikasema hapa ndoto yangu. Nahisi ni ndoto ya kila mtu anayechukua PCM, nikasema hapa ndoto yangu mimi ni kuwa mwandisi, Mungu anisaidie. Somo lililonileta kuchagua hapa ni hesabu Lakini kama kuna masomo mengine kama kemia pamoja na fizikia Nikasema mungu niongoze Mimi ndoto yangu nanitaka kuwa engineer Nikasoma kidato cha tano kidato cha sita kila mtu watu wanatusema mnajua nyie minavyokuwa tofauti nikasema mimi Nitatimiza ndot yangu na kuwa engineer na ndo nikaenda chuo ndo mpaka sasa hivi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi, anaitwa Zaylin. Huyu Zaylin, jinsi tulivyokutana kwanza, nilikuwa nimeenda kazini kwa rafiki yangu mwingine. Ambaye si wa karibu sana. Sasa nilivyoenda kazini kwake, sikumkuta. Na vile kwa kuwa sikumkuta, akanielekezea kuna mtu flani utamkuta, atakupa maelekezo yote. Hasa kulikuwa tunatakiwa kufanya kitu kwa pamoja. Yeye ambaye rafiki yangu nayetakiwa nimkute sitamkuta akanambia huyo naye kuelekezea ndio utafanya vitu nayeye atakuelekeza kila kitu hata yeye mwenyewe anajua nikamwambia mtu hata hanijui ataweza kweli si bora hata wewe unajua unaweza ukanisaidia akaniambia wewe nenda hana shida huyo ni rafiki yangu hadi nakwambia hivo akaniambia na wewe akikuelekeza hadi wewe mwenyewe utakujia kuniambia huyo hapa anaitwa miriam akanambia utakuja kuniambia miriam huyo rafiki zeilab uliyenikutanisha naye amenifanyia kazi nzuri Basi, mimi nikaenda, nikamkuta pale ana vifaa vyake hizi computer, zinazotumika katika kuingiza hizo na vitu vya kuchora, mambo ya navo Basi, bwana akaanza kunielekeza sasa, anani, kwanza kabla hata kunielekeza nimefika pale akanisalimia vizuri akanichangamkia hadi unasmile, kumbe watu wema bado wapo Alivyonichangamkia, akasema vipi chukua kwanza juisi alafu ndio tujue mengine yapi yanafwatia mimi nikamwambia hapana nataka maji, akawa anakazania. Anasema chukua juisi, si juisi nimetengeneza mimi mwenyewe ni nzuri sana. Ningetamani, upate hata ya thahaki kidogo kabla ya hujaondoka. Basi akanipatia juisi. Baada ya hapo, akaanza kunielekeza hayo mambo ya kompyuta, mambo ya kuchora. Ni mwalimu kwanza mzuri sana kuachana na ukarimu wake. Alipoanza kunielekeza, nikasema hee. Mimi nimekaa kwa watu wengine huko sijawahi kuelewa hiki kitu. Leo amenielekeza. Alafu alikuwa anatumia lugha nzuri kweli yaani hadi unajiuliza huyu mtu ni anataka nini kwangu mbona anakuwa mwema hivi baada ya hapo kabla hatujamaliza kuzidi kuelekezana akaniambia utakuwa na njaa nikamwambia hapana mimi sina njaa nimekula akaniambia hata kama umekula tangia umetoka nyumbani na safari mpaka hapa ni masaa tano yashapita au masaa sita hakuzui wewe kula alikuwa ni mkarimu kweli akanipa na chakula, nikafurahi tukala wote akasema sasa ukila tunabidi tufanye kazi usije ukasema unasikia usingizi umechoka inabidi tufanye kazi Nikajua labda alikua hata hataki nilale hataki kidogo akaniambia nonono Tukimaliza hii kazi yetu wewe utaendelea kama unataka kulala kama unataka kuondoka lakini mimi nataka nini tuweze kuwa tumefika mbali kwa sababu mimi nimeaminiwa na miriam anataka we nikuelekeze ndani ya siku chache uwe umesha jua Nikamwambia sawa basi tukafanya kazi Kwa kwanzia pale nikasema Hee sikutaka kumwambia moja kwa moja Lakini moyoni mwangu nikasema mwenyezi mungu. Natamani kama kweli haya matendo ananionyesha ni ya kweli. Natamani basi awe rafiki yangu. Basi nikachuka mawasiliano yake. Nikamwambia hee umenihudumia vizuri sana. Yaani ni customer care ni nzuri sana. Nikampigia miriam nikamwambia da. Yaani kama ulivyonielekeza. Sijutii. Kwa sababu yule mtu ni kanihudumia vizuri. Nimekaa vizuri. Kanielekeza, kama vile tunajuana. Hajataka kusema labda huyu simjui nisimwelekeze. Huyu yuko hivi nisimwelekeze Huyu kafanya hivi nisimwelekeze Sasa tulivyo maliza pale Ikatokea kazi nyingine ilipotokea kazi nyingine Nikamwambia Miriam yule rafiki yako hii kazi anaweza akaniambia eeh anaweza tena anaifanya vizuri Kwa sababu alishawahi kupewa mradi kama huu akaufanya Nikamwambia basi Miriam Nomba uongee na zeileb kuhusu hii kazi akaniambia he wewe kwani nambake huna Nikamwambia ninayo vipi Si uichukue Nikamwambia sasa wewe Si nimemjulia kupitia wewe akaniambia hapana nyinyi mshajuana sasa hivi alafu hana shida vitu vingine unaweza ukamwambia tu yeye hamna shida he basi nikampigia nikamwambia nina issue nikamwalekeza hivi na hivi akaniambia he hapa sidhani kama tunaelewana kama ungependelea naomba tukutane sehemu tuweze kuongelea hii issue kama mimi najua inawezekana akaniambia haki nataka ifanyike katika viwango sasa katika hivyo viwango inabidi tukutane tujue hiki ni hiki uniambie hiki ni hiki Nikamwambia sawa panga muda akaniambia jumamosi Sasa ile safari ndio iliyoleta urafiki wetu karibu Kwa sababu ndio ilikupa kwanza mara yangu ya kwanza kuenda kwake Nikamwambia ni sawa kuja kwako nikamwambia eeh Nikamwambia upo mwenyewe akaniambia eeh tukaenda kwake Nikamuelezea akaniambia hili dili mimi nalifanya na ukitaka kupata hela zaidi Kuna inabidi ufuate hatua hii na hii na hii Nikasema mbona huyo rafiki ni mzuri ananipa hadi mamichongo ya pesa Sasa nikaanza kumwuliza vitu anavyovipenda kuvifanya Nikiangalia hivi vinafanana na kwangu.

Ngoma anapenda kucheza, lakini sijui kucheza ila napenda kuipigia enyewe. Nikianza nakwenye ngoma za asili, unajua ukiipiga ngoma, inakutolea mawazo, inakufanya uburudike, ngoma inawaleta watu pamoja. Lakini pia ngoma nikipaji kwa sabu sio kila mtu anaweza kupoimba au kila mtu mwenyeuwezo wakuhicheza. Lakini pia, sisi hapa kabila yetu wachaga Mimi ni mchaga, natukia moshi kule kibosho kule, tunapendo kutaniwa, tunapenda hela, tunapenda kutafuta hela Tunajali hela, atujali vitu vingine, sasa mimi natokea kule kule ngoma zetu ni kama watu wanapenda kutania Wachaga ngoma wanazozicheza, ni rahisi sana Sijui hata wanacheza nini, sisi sio lazima hata tuwe tunahiyo ngoma yenyewe ni tunaenda kucheza ngoma iwepo, au isiwepo Kwa hiyo upande wetu wa wachaga ni ngoma tunacheza lakini tunashikana mikono Sasa hapo inakuwa ajaka kikabila Lakini ngoma nayopenda kucheza ni kabila la wahaya Nimekuwa nimesha jiekea kabisa siku nitapata zile nguo zao Kwa sababu wahaya wana ngomazao ni nzuri sana Kuna hiyo nyembo yao, nani, nani, nani, nani, nani, nani, ni nyimbo yao nzuri sana. Sasa ile ilikuwa uikiimbwa, inavutia, utataka usimame ucheze, unataka uitende haki, kwa navoonaga watu wanacheza, nafurahi kweli, miguu yao wanavoweka, tabasamu lao la usoni, na ni wahaya ni watu ambao wanajipenda sana, wanaona ubora hao, wanajikubali. Kwa hiyo sasa, kwanza kabisa kuna mashindano yalifanyika ya Miss Grande, yalifanyika Thailand. Sasa yule mtanzania alo shinda hapa tanzania alienda kushiriki kule kwenye siku ya kuonyesha vipaji Aka ucheza uo mwimbo Wawahaya sasa akacheza ngoma ya kihaya yeye Wahaya wananguo zao na yeye akavaa vile vile lakini Aka eka tu mbwe mbwe kidogo Kwa sabu kule siyo mambo ya utamaduni ni mambo ya Miss Grand Lakini sasa alicheza vizuri Alikuwa kila kitu kilikuwa kimekaa katika mahali pake Kuanzia wigi, kuanzia makeup, kuanzia nguo zenyewe sasa za kuvaa uhusika mpaka kucheza, alicheza vizuri sana Japokuwa watu walimsema, wahaya gani wanacheza hivyo kumbuka yule alikuwa ni sio muhaya amejifunza lakini akacheza hivyo Basi kwenye yale mataifa ya kapenda watu wakaanza kumrusha rusha mtandaoni Huyu kacheza hivi, huyu atatuokoa hadi wengine tukajuaga nini? Anaenda kuwa mshindi Kwa hiyo sasa nilikuwa ile zamani natamani kweli kufanya hiko kitu, kucheza kama hao. Lakini baadae nilivomwona uyu Miss Grand Beatrice nikasema, oh, wow. Kumbe kama yeye, anacheza hivo na alikuwa sio muhaya, ajazaliwa huko ni kitu cha kujifunza. Basi na mimi naweza, na mimi na bidi, nianze kufanya hivo. Kwa hiyo ndongu, nikaanza kuipenda zaidi. Baada ya hapo ni kwanza alifanya vizuri kupitia ile ngoma alishinda mshindi wanne Kulikuwa kuna wengine wangeweza kupata hiyo nafasi Kwa sababu ya upendeleo kwa sababu hivi na hivi na hivi Lakini upande wa Afrika tuliwakilishwa na yeye na miss wa Ghana Kwa hiyo ile kipajichake Ata vitu alivyokuwa anavifanya mbeleni watu wakikumbuka kile Wanasema huyu tumsupport uyu ndo mshindi wetu Kwaio hile ngoma ilimfungulia milango Kwanza katika ushindani wapale pale Baina ya miss grand walo alikuwa Kwa sababu watu walikuwa wanataka kujua hii anafanyaje fanyaje mbona hii anafanya vizuri mimi nikifanya hivi nitafanyaje fanyaje kwa hiyo akawa amejiwekea katika hatua ambayo anaenda kushinda mashindano watu wengi walirusha wakasema uyu jamani asiposhinda uyu angalia uongeaji wake angalia mwonekano alikuwa ni mzuri tena hasa kwa upande wa watu wa Afrika kuliko watu wote sio tu Africa mimi naeza nkasema ile ngoma ndo ilidhihirisha uzuri wake Nikaanza kuipenda sana Baada ya hapo siku sika pitapita na alishinda iyo taji Japokuwa hakuwa mshindi wa kwanza Alikuwa mshindi wa nne Sasa siku zinavo pitapita Nikaanza niki ingia kwenye mtandao wa tiktok jamani mbona nakutana nayo Niki ingia kwenye mtenda nakutana na Nikacha kwanza kukutana na video za nani za uyo Ms. Grand huyo Beatrice Nikaanza kukutana na video nyingine za wale wa Yani yule si alikuwa anacheza kwa jili ya u miss pale Hakunyesha kila kitu Sasa mimi nikakutana video ambazo Wahaya wenyewe wenyewe Wahaya wadamu wana cheza vizuri uko tiktok ma comment kama yote Nikasema eh mbona wanaenjoy hivi Inabidi nianze kujifunza Lakini ningoma mbao.

Mimi napenda kuenda madukani muda ambao kwanza maduka ambayo pametulia lakini napenda kuenda madukani muda ambao nitapata kila kitu nachokitaka mimi lakini sita kutana na watu wa kwanza kunizuia watu njiani napenda sehemu niende duka liliotulia Sio kwamba sitaki wapate Yaani hata kama wateja wanakuja lakini ni duka limetulia kwanzia ni sehemu nililipo Sasa kama mtu duka lake Limekaa uko mbagala sehemu zisizo changamka sana Linakuwa sio vizuri wewe kuenda Ukitaka hata kuenda asubuhi huwezi Sijuu papo lakini siza Kuna mzunguko mzunguko wa watu sana inakua pia kwa muda Sio rahisi lakini mimi napenda sana kuenda jioni madukani Lakini duka ambalo ni maduka makubwa kabisa, duka ambalo, na kama yale ya kariako, na sema leo, ili nipate kitu kizuri. Nikute sehemu ambapo watu wametulia, sio ni watu ni wengi, ukipita ni shida, korori ni shida, kila mtu anakuangalia, kuwa kuna wengine. Hajazoea mambo ya kuangaliwa, nikipata mimi muda wa jioni, nitatumia huo muda, nitatumia matumizi yangu, nitafanya kila kitu, kitu ambacho sijakifanya, nikiona bado muda unaniruhusu. Hauja karibia saa mbili kwa sababu nasema huo muda kwa sababu watu wanapenda jioni ni pametulia hamna jua kwa sababu ukisema uende madukani mchana mchana ule jua ni kali vile unapitaje kwenye jua kali vile yaani jua ni kali kuwa kama huna kile kinachozuia mionzi ya jua kuumize inakuwapo sio rahisi kuwa mchana spendelei sana na siwezi nikaenda mchana madukani kwa ajili ya joto jinsi inavo leta athari na jinsi inavo humiza ukisema uende mchana Kwa hiyo mimi tena na jua letu lada Kwanzia saa nne jua limeshakuwa kali saa tano jua limeshakuwa kali saa sita jua limekuwa kali zaidi saa saba jua limekuwa kali jua linaenda hadi saa tisa Kwa sababu hata saa nane enyewe kuna jua Lakini kwanzia saa kumi na nusu saa kumi na moja inakuwa ni huhakika Kwa sababu Hivo vitu vingine inakuwa jua limesha pungua Una uwezo wa kwenda, una uwezo wa kurudi, usiingie na jua Miala isikusumbue kuwa naona jioni ndo muda mzuri sana Kwanza ndo muda ambapo pametulia, hali ya hewa imetulia watu wanaotoka makazini, wamesha pita Wameondoka, inakuwa inakueka katika nafasi nzuri Lakini pia mimi naposema jioni Inategemea duka na duka Ndiyo mimi napenda kuenda duka na jioni Lakini maduka mengi ni jioni hawafiki Kwa ajili ya sababu zao za usalama Kwa sababu unajua ukiona kazi yako ukitoka usiku sana Ukitoka jioni Maki mimi nikenda jioni niwakute sa watu wa saa moja hawakuji huwa inamaanisha Hata muuzaji anabidi achalewe kutoka Sasa kwa ajili ya sababu za kiusalama na maeneo yalikuwepo Kwa sababu mahesabu ya kisha fanyika hela zikai dukani watu wanabeba hela mkononi Wanauliza uko wapi kwa ajili ya matumizi mengine Kwa ajili ya boresha kitu kingine Kwa sasa kama hapo umefanya hivo mtu jioni kasha ondoka mtu amini jioni amekaa Kwa ajili ya kusubiria wewe mteja unaokuja jioni anachelewa kurudi anaeza ata akavamiwa watu wa pale pale mtaani Wakataka wachukua hizo hela Kwani inanategemea na duka na duka Kuna maduka mengine ni vizuri kwenda jioni Kuna maduka mengine jioni sana hawafiki kwa ajili sababu ya kiusalama wewe ndo utajua kama hata kama hauna muda unajua hautawai wanakuwaga na haya maduka wanakuwaga na watu wanaofanya delivery kuwa fikisha vitu vyao mpaka vilivyo kuwa ukiwapata hawa watu wa delivery unajua haupendi jua from mimi mchana sipendi kutoka saa nne ndo jua likali saa moja saa mbili huwezi kutoka mapema hivyo bado huamki hufanya kazi za nyumbani yaani huwezi toka amka ukaenda dukani labda iwe ni kitu cha muhimu sana kiasi cha kwamba hakiwezi kusubiri kwa hiyo kutaka kujua ni muda gani unaenda dukani inategemea na duka lipo wapi kama ni haya maduka yetu ya kimachinga maduka yetu haya kiaribu haya tunawatania sijui waha ndo hayo mwenye hayo maduka mtu anaeza katoka asubuhi mchana jioni haijalishi usiku anaeza katoka lakini la usiku sana pia inategemea na mazingira hayo mazingira yanaruhusu watu wanaozunguka hapo wakoje kuwa inakuwa sio kitu rahisi ujiamulia kwamba nini eti mimi nitakuwa natoka jioni lakini kama maduka lipo karibu unaeza kwenda muda wowote ukanunua vitu hata kama huna hela ukaweka, ukamwambia mimi si mnanijua na kaa pale, lakini huku watu wanapusha wajuane, huwezi kamtuma mtu dukani, kwa duka ni muhimu kwa sababu ukiwa unajua mdageni unatakiwa kuenda dukani.